Hali ya hewa ninayoipenda ni wakati kuna jua. Kwa kuwa wakati kuna jua, shughuli na kazi nyingi za pale nje zinafanyika kwa urahisi. Na pia wakati kuna jua, mavazi pia yanabadilika kwa kuwa navalia nguo nyepesi. Kwa hivo wakati nafanya shughli zangu ama kazi zangu, nazifanya kwa ubora zaidi. Kwa kuwa sina yale mavazi niliovaa hayanipi wakati mgumu.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa kuwa zile picha uwa makumbusho ya maari zile picha zilipigiwa. Sana sana napenda kupiga picha za mazingira sana sana. Iwe ni mito iwe ni miti iwe ni maua.

Kipawa, cha kujua kama binadamu mwenzangu, anaongea ukweli ama ywanidanganya. Nikimwangalia mtu, bila hata kuongea nawezakujua kama ukweli, ataniambia ukweli ama atanidanganya. Na pia anapozungumza, ninaweza kubaini, mambo ambayo ni ya uongo na mambo ambayo ni ya ukweli.

Wiki yangu ya kazi naipanga kwa taratibu. Kwanza nahakikisha kuwa nimeandika chini mambo, kazi ama shughuli zozote ambazo nitakua nikitenda ama nikifanya ile wiki ya kazi. Jambo la pili nahakikisha kwamba kama nilikuwa na shughuli ingine yote ambayo haihusiani na kazi nahakikisha kuwa nimeipanga mahali tofauti. Kama inalingana na ile wiki yangu ya kazi nahakikisha nimeihairisha hadi wakati mwingine. Jambo lingine ni kuwa, wiki yangu ya kazi nahakikisha kuwa sina mambo ya ziada ambayo naitenda ule wakati.

Napenda kuchora, kuliko kupaka rangi. Napenda kuchora kwa kuwa ule wakati wa kuchora, ndiyo naonyesha umahiri wangu wa kuwa mbunifu. Kwa kuwa vitu, ninavyovichora, vinatokana na mawazo ambayo, yanatokea kwenye akili yangu, na ni ubunifu wa hali ya juu tena zaidi.

Ndiyo, napenda kupika. Kwa kuwa kupika ni sanaa amabyo naipenda sana na naithamini sana. Kwa kuwa katika ile hali ya kupika, naeza kujipimia viungo kulingana na kile kiwango ambacho nataka kwenye ile chakula.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Kwa kuwa maziwa ina manufaa mengi kwenye mwili. Sana sana napenda kunywa maziwa yaliyotokana na mifugo kama ng'ombe. Ama pia kuna aina ya mbuzi ambao ambayo inatoa maziwa na ile maziwa ina afya bora tena sana na ina masaidizi mengi kwenye mwili.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuondoa chuki katika moyo wa kila binadamu kwenye dunia. Kwa kuwa kwa kufanya lile jambo dunia itakuwa mahali pazuri pa kuishi kwa kila binadamu bila matatizo yoyote bila chuki na wataweza kusaidiana.

Napenda kucheza mchezo wa video wa mtandaoni kama vile Call of Duty. Ule mchezo unanivutia kwa hali ya juu sana kwa kuwa ulivyotengenezwa umetengenezwa kwa umakini na ule mchezo unawapo, ninapoucheza huwa unaongeza makali ya kufikiria kwenye ubongo wangu.

Napenda muziki wa ina ya reggae. Nina wasanii ambao nawapenda marufu wa muziki wa reggae kama vire Bob Marley. Napenda ule muziki wa reggae kwa kuwa ule muziki umebeba ujumbe muhimu sana. Na pia unanivutia kwa roho. Na pia ule muziki ufanya nieze kutuliza mawazo yangu.

Naipenda rangi nyeusi. Kwa kuwa rangi nyeusi naiona ikiwa ni rangi ya kupendeza, tena sana kwangu. Kwa hivo, nina vifaa mingi, nina nguo nyingi, ambazo ni za ile rangi nyeusi.

Mandhari nzuri ambayo nimeiona ni bustani. Lililo pandwa aina tofauti ya maua. Lile bustani lilikuwa pia na miti aina tufauti tufauti. Na nyasi iliokolea rangi nzuri sana.

Habari mtandaoni nazisomea kwenye tovuti za habari na pia nazipata kwenye mtandao ya kijamii ambayo inahusika haswa na uchapishaji wa habari tofauti tofauti ziwe ni za kiulimwengu ama ni za nchi.

Ili kujitunza huwa nahakikisha kuwa nafanya mazoezi ya kila siku ili kuhakikisha kuwa mwili wangu unatenda kazi inavyofaa. Jambo lingine ni kuwa huwa nahakikisha chakula ninachokula. Ni chakula ambacho kina manufaa kwa mwili wangu. Na pia jambo lingine ni kuhakikisha kuwa sijihusishi. Na mambo yoyote ambayo yanaleta adhara ama adhari kwa mwili wangu ama kwangu mimi binafsi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Ninapotazama kitu chcohote kwenye mtandao ambacho kinanipendeza huwa nahakikisha kuwa nimenunua pale pale kwenye ule mtandao. Ama pia wakati niko na shuguhuli mingi, niko na kazi mingi. Siezi kwenda kwenye duka kutafuta ile bidhaa ninayo itaka. Huwa nainunua mtandaoni kwa kuwa inaraisisha.

Wakati wa likizo huwa na jistawisha kwa kutumia hera za akiba. Wakati nipo kazini huwa na hakikisha kuwa kuna hera ambazo natenga za akiba. Hizi hera ndizo ninazo tumia wakati wa likizo na pia huwa na hakikisha kuwa na fanya biashara zingine ambazo zinaleta hela na ile hela ndio ninayo itumia.

Sana sana napenda kufanya kazi peke angu lakini wakati mwingine inaitajika kuwa na watu wengi ili kuraisisha utenda kazi wa lile jambo ni narokuwa nikishuguri kanaro lakini kwa wakati ile kazi ya itaji uepo watu wengi napenda kufanya kazi peke angu.

Napenda siku zamvua kwa kuwa ule wakati wa siku zamvua ndiyo wakati nao uchukua na chukua hile nafasi kupanda matunda ama mboga. Pia wakati ule wamvua napenda sana kulala. Kwa kuwa hile sauti ya mvua huwa inavutia usingizi kwa uraisi tena kwangu.

Mwandishi wa vitabu nayempenda sana. Mwandishi kwa jina ngugi wa thiongo. Uandishi wake ni wa aina ya tofauti sana. Uandishi wake huhusiana na matukio tofauti tofauti yanayoringana na kabira. Linarojulikana kama kikuyu. Na ule uandishi wake na zile vitabu zake zina mafunzo mengi sana makuu.

Ninapo tazama dirishani mwangu. Kile ninachokiona ni mti. Kuna mti mkubwa sana. Ulio pale nje. Na nina mtazamo mzuri sana kutokana na dirisha langu. Napenda kuangalia ule mti kila asubuhi kwa kuwa ule mti huwa umejazana na aina tofauti tofauti za ndege na huwa ni tukio la kuvutia sana na pia ni tukio la ajabu sana. Kila ninapo angalia ule mti huwa naona jambo nzuri kuhusu hii dunia.